Ni rangi gani unayoipenda zaidi na unaiona wapi? Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya bulu mawazo ya kwanza kabisa yanaponijia ninapofikiria rangi hii ni utulivu amani na kina cha maisha buluu ni rangi ambayo hunifanya niijisikie nikiwa salama na mwenye matumaini Kana kwamba inanialika nitulie na nitafakari kwa kina kuhusu maisha na mazingira yanayonizunguka Kwanza, rangi ya buluu hunikumbusha anga na bahari. Ninapoangalia anga la buluu lililo wazi, huhisi uhuru mkubwa na nafasi ya kuota ndoto kubwa. Anga hunifanya nitambue kuwa dunia ni pana na kuna fursa nyingi maishani. Vivyo hivyo, bahari ya buluu hunikumbusha kwa kina cha maisha. Kuna mambo mengi juu ya uso tunayoyaona, lakini pia kuna mambo mengi yaliofichika yanayohitaji subira na uelewa. Hii hunifanya nijifunze kuwa mtulivu na mvumilivu katika safari ya maisha. Pili, rangi ya buluu hunikumbusha utulivu wa akili na moyo. Wakati mwingine, ninapokuwa na msongo wa mawazo au mawazo mengi. Kuangalia rangi ya buluu iwe kwenye ukuta, mavazi au mazingira ya asili hunisaidia kutulia. Buluu ni ina uwezo wa kupunguza wasiwasi na kunifanya nijisikie nikiwa na uthibiti wa hisia zangu. Ndiyo maana mara nyingi hutumika katika maeneo kama hospitali, ofisi au vyumba vya kulala. Tatu, kitu chochote ninachomiliki chenye rangi ya buluu hunifanya nijisikie vizuri na kujiamini. Kwa mfano, ninapovaa nguo ya buluu, huhisi nikiwa nadhifu, mtulivu na mwenye hadhi fulani. Buluu si rangi ya makelele au kujonyesha kwa kupita kiasi, bali ni rangi ya utaratibu na busara. Pia, vifaa kama daftari, begi au hata kifaa cha elektroniki chenye rangi ya buluu hunipa hisia ya usafi na mpangilio mzuri. Nne, rangi ya buluu hunikumbusha uaminifu na uaminikaji. Katika jamii, buluu mara nyingi huhusishwa na ukweli, uaminifu na uwajibikaji. Hii inanifanya nipende rangi hii zaidi kwa sababu hunikumbusha thamani ya kuwa mtu wa kuaminika, mkweli na mwenye msimamo katika maamuzi na matendo yangu. Tano, ninaiona rangi ya buluu mara nyingi zaidi katika mazingira ya asili, anga la mchana, maji ya bahari, mito, maziwa na hata kivuli cha milima kwa mbali mara nyingi huonekana na mguso wa buluu. Mazingira haya hunifanya nijisikie karibu zaidi na maumbile na kunipa amani ya ndani. Ninapokuwa karibu na maji au chini ya anga la buluu huhisi kanakwamba mawazo yangu yanakuwa mepesi na moyo wangu unapata faraja sita, rangi ya buluu inaonekana sana pia katika maisha ya kila siku ya binadamu Tunaiona katika sare za shule, sare za kazi, alama za taasisi na hata kwenye teknolojia na programu za simu na tovuti Hii kwa sababu buluu ni rangi inayovutia bila kuchosha macho na pia huleta hisia za uaminifu na weledi. Kwa upande wangu, kuona buluu mara kwa mara hunifanya nijisikie nikiwa katika mazingira yenye mpangilio na uthabiti. Saba, kisaikolojia, buluu hunifanya nijitambue zaidi. Hunisaidia kuwa mtu wa kutafakari kabla ya kuchukua hatua na kusikiliza kabla ya kuzungumza na kufikiri kwa kina kabla ya kuamua. Ndiyo maana ninahisi rangi hii inalingana sana na tabia yangu na namna ninavyochukulia maisha. Kwa kuhitimisha, rangi ya buluu ni zaidi ya rangi kwangu. Ni hisia, kumbukumbu na mtazamo wa maisha. Hunikumbusha utulivu, uaminifu, asili na kina cha maisha. Ninaiona mara nyingi angani, majini na katika vitu vinavyotumika kila siku. Na kila ninapokutana nayo hunifanya nijisikie mtulivu mwenye matumaini na mwenye mwelekeo mzuri wa maisha.

Je unapenda kula popcorns ndiyo napenda kula popcorn kwanza kabisa popcorn ni kitafunwa kinachonipa furaha na burudani mara nyingi ni napokula popcorn huambatana na muda wakupumzika kama kuangalia filamu kusikiliza muziki au kuzungumza na marafiki hii unifanya niusishe popcorn na wakati waraha na mapumziko baada ya masomo au kazi Pili, napenda popcorns kwa sababu ni rahisi kuandaa. Hahitaji maandalizi magumu wala muda mrefu. Kwa dakika chache tu, inaweza kuwa tayari. Jambo linalofaa sana hasa ninapokuwa ni mechoka au sina muda mwingi wakupika chakula kikubwa. Tatu, popcorns nikitafuno chepesi kwa tumbo. Tofauti na vyakula vingine vya mafuta mengi. Popcorn hunifanya nijisikie mwepesi hata bila kula. Hii ni muhimu sana hasa ninapotaka kula kitu kidogo bila kuharibu ratiba yangu ya chakula chakawaida. Ne, inafaida ya kiafya ikiwa itaandaliwa kwa njia sahihi. Popcorns iliotengenezwa bila mafuta mengi au sukari ina inyuzi nyuzi zinazosaidia mnyengenyo wa chakula. Pia husaidia kuthibiti njaa kwa sababu hujaa tumboni kwa huraisi. Napenda ukweli kwamba popcorns inaweza kubadilishwa latha kulingana na mapendeleo yangu. Wakati mwingine napendelea ya chumvi kidogo, wakati mwingine ya sukari na mara chache yenye siagi. Uwezo huu wakubadilika hunifanya nisichoke kula popcorns mara kwa mara. Sita popcorn hunikumbusha kumbukumbu nzuri hunikumbusha kumbukumbu nzuri hunikumbusha nyakati za utotoni sherehe ndogo au safari za cinema kila ninapokula popcorns.

Unapenda kufanya kazi pekee yako au na wengine? Napenda kufanya kazi na wengine? Ingawa pia ninaweza kufanya kazi peke yangu kulingana na hali. Kwanza kabisa, kufanya kazi na wengine hunipa nafasi ya kubadilishana mawazo. Kila mtu ana mtazamo wake, uzoevu wake, na namna yake ya kufikiri. Ninapofanya kazi katika kikundi. Hunipa mawazo mapya ambayo pengine singeyafikiria nikiwa pekee yangu Hii hunisaidia kuboresha ubora wa kazi na kufanya matokeo yawe bora zaidi Pili, kazi ya pamoja hunijengea ujuzi wa kijamii Ninajifunza kusikiliza wengine, kueleza mawazo yangu kwa heshima na kukabiliana au kutokubaliana kwa busara Ujuzi huu ni muhimu sana katika maisha ya kazi na hata katika jamii kwa jumla Kwa sababu karibu kila shughuli huhitaji kushirikiana na watu wengine Tatu, kufanya kazi na wengine hupunguza mzigo wa kazi kazi inapogawanywa, kila mtu hufanya sehemu yake Jambo linalorahisisha kukamilisha kazi kwa haraka na kwa ufanisi Pia hupunguza uchofu wa msongo wa mawazo kwa sababu si mtu mmoja anayebeba jukumu lote. Nne, kazi ya pamoja huniongezea motisha. Nikiwa na wenzangu na hisi kuwajibika zaidi kwa sababu sitaki kuwaangusha. Pia, kuona wengine wakifanya bidii huhimasisha nami kufanya kazi kwa bidii. Hali hii huongeza nidhamu na kujituma. Hata hivyo, kufanya kazi pekee yangu pia kuna umuhimu wake. Kuna nyakati ambapo kazi huhitaji umakini wa hali ya juu, utulivu, au mamuzi ya haraka. Katika hali kama hizi, kufanya kazi peke yangu hunisaidia kuzingatia kikamilifu bila vishawishi au maoni mengi yanayoweza kunichanganya. Hoja ya sita ni kwamba kufanya kazi pekee yangu hunijengea kujitegemea. Hunisaidia kujiamini kufanya maamuzi binafsi na kuwajibika kikamilifu kwa matokeo ya kazi yangu. Ujuzi huu ni muhimu sana kwa ukuaji wa binafsi na kitaaluma. Changamoto za kazi ya pamoja hunifundisha uvumilifu na utatuzi wa migogoro. Sio kila wakati mtu hukubaliana, kuna tofauti za mawazo, tabia, au kasi ya kufanya kazi. Kupitia hali hizi, hujifunza kuvumilia, kujadiliana, na kutafuta suluhu kwa amani. Ujuzi muhimu katika maisha. Nane, napenda kuchanganya njia zote mbili kulingana na mazingira. Ikiwa ni kazi ya ubunifu au inayohitaji mawazo mingi, napendelea kufanya kazi kwa na wengine. Lakini ikiwa ni kazi ya binafsi inayohitaji umakini au uwajibikaji wa mtu mmoja, nafanya kazi pekee yangu. Mchanganyiko huu hunifanya niwe mfanyakazi bora na mwenye ufanisi. Kwa kumalizia, napenda zaidi kufanya kazi na wengine kwa sababu hunifa nafasi ya kujifunza, kushirikiana na kupata matokea bora. Lakini pia ninathamini kufanya kazi pekee yangu kwa sababu hunijengea kujitegemea kwa makini. Kwa maoni yangu, mtu anayejua kufanya kazi kwa ufanisi katika mazingira yote mawili, huwa na uwezo mkubawa kufanikiwa katika maisha ya kazi na kijamii.

Unafanya nini mara nyingi wikendi? Mara nyingi ninapofika wikendi, uchukulia kama muda wa kupumzika, kujitunza na kurekebisha mambo yangu ya maisha yangu binafsi baada ya wiki yenye shuguli nyingi. Kwanza kabisa, hutumia wikendi kupumzika na kurejesha nguvu. Baada ya wiki ndefu ya kazi au masomo, mwili na hakili huitaji mapumziko. Wikendi hunipa na fasi ya kulala kidogo zaidi. Kupunguza presha ya ratiba na kuamka bila haraka. Kupumzika huku hunisaidia kuanza wiki mpya nikiwa na nguvu na umakini. Pili, hutumia muda kufanya usafi na kupanga mazingira yangu. Hupanga chumba, kufuanguo na kusafisha nyumba. Ingawa haya ya naonekana kama nazi la kazi za kawaida. Hunipa hisia ya utulivu na mpangilio mzuri wa maisha. Mazingira safi hunifanya nijisikie vizuri kiakili na kunipa amani ya moyo. Tatu, hutumia wikendi kuungana na familia au marafiki. Huwa ni wakati mzuri wa kuwatembelea ndugu, kuzungumza, kushirikiana chakula au kucheka pamoja. Mahusiano ya kijamii ni muhimu sana, na wikendi hunipa muda wa kuyaimarisha bila haraka au msongamano wa shugli za siku za kazi. Nne, hufanya mambo ya ninayopenda au burudani. Inaweza kuwa kusikiliza muziki, kuangalia filamu au kusoma vitabu na hata kupika chakula kipya. Shugli hizi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuniongezea furaha ya maisha. Tano, hutumia muda kufanya mazoezi au shugli za nje. Wakati mwingine hutembea, kukimbia au kuendesha baiskeli. Mazoezi hunisaidia kudumisha afya ya mwili na akili, na pia hunipa na fasi ya kupata hewa, safi na kubadilisha mazingira. Sita, huchafakari na kupanga wiki ijayo. Wikendi hunipa na fasi ya kujiangalia upya, kutathmini mambo ya liyopita wiki iliomalizika na kueka malengo ya wiki inayokuja. Hii unisaidia kuanza wiki nikiwa na mwelekeo mzuri wa kupunguza msongo wa mawazo. Saba, hutumia muda kujifunza au kuboresha. Inaweza kuwa kusoma na kala za kielimu, kujitunza kujifunza ujuzi mpya mtandaoni, au kufanya tafiti ndogo. Hata kama ni kwa muda mfupi, huongeza marifa na kujiamini kwangu. Hutumia muda kujitunza kihisia na kiroho. Hii inaweza kuwa kusali, kutafakari, au kuwa kimya kwa muda ili kujiunganisha na nafsi yangu. Hatua hii hunisaidia kuwa na amani ya ndani na usawa wa maisha. Kwa kuhitimisha, wikendi yangu ni mchanganyiko wa mapumziko, mahusiano, burudani na maandalizi ya maisha ya badae. Shugli ni nazofanya hunisaidia kuishi maisha enye uwiano, afya, furaha na kunifanya niwe tayari kukabiliana na changamoto mpya.

Je, unapenda kuvaa kofia? Napenda kuvaa kofia kwa sababu ya ulinzi. Kofia hunilinda dhidi ya jua kali, mvua, na wakati mwingine baridi. Ninapokuwa nje kwa muda mrefu. Hasa mchana. Kofia hunisaidia kupunguza joto la moja kwa moja kichwani na kulinda uso wangu. Hii ni muhimu wa afya na faraja ya mwili. Pili, kofia ni sehemu ya mtindo na mwonekano. Kofia huongeza mvuto katika mavazi na hufanya mtu aonekane na dhifu au wakipekee kulingana na aina ya kofia anayovaa. Ninapovaa kofia uhisi nimekamilisha vazi langu kwa mara nyingi na huongeza kujiamini kwangu. Tatu, kofia hunisaidia kujisikia huru na mtulivu. Kuna nyakati ambapo sitaki kuonyesha nywele zangu au kuninapokuwa na haraka. Kofia hunisaidia kuficha hilo na kunifanya nijisikie nipo tayari kutoka. Hii unipa faraja ya kisa ekolojia na kunipunguzia mawazo madogo madogo. Nne, kofia hunikumbusha utamaduni na desturi. Katika jamii nyingi, kofia hutumika kama alama ya heshima, mamlaka au utambulisho fulani. Kwa mfano, kuna kofia za kidini, za kikazi au za kimila. Kuvaa kofia hunifanya nitambue na kuheshimu tamaduni mbali mbali. Tano, kofia ni muhimu sana katika shugli za nje. Ninapokuwa kwenye matembezi, shambani au safari. Kofia hunilinda dhidi ya vumbi, upepo na mwanga mkali wajua. Hii unifanya nifurahie shugli zangu bila usumbufu. Sita, napenda aina tofauti za kofia kulingana na mazingira. Kuna kofia za michezo, kofia za jua, kofia za baridi, kofia za mitindo. Uwezo wakuchagua kofia kulingana na mahali au tukio hunifanya nijisikie nina uhuru wa kujieleza. Saba, kofia huniongeza utambulisho binafsi. Watu wengine wanaponiona mara nyingi nimevaa kofia fulani, uhanza kunitambua kwa hilo. Hili unifanya nijisikie nina mtindo wangu wenyewe namna ya kipekee ya kujionyesha. Nane, kuvaa kofia huna nifundisha kujiandaa kwa mazingira. Kila mara nina pochagua kofia, ufikiria hali ya hewa, shuguli nitakayofanya na faraja yangu. Tabia hii unifanya niwe mtu wa kupanga na kujali maelezo madogo ya maisha Kofia pia hunisaidia kujikinga na mabadiliko ya hewa Wakati wa baridi, kofia hunisaidia kuhifadhi joto la mwili kwa sababu joto jingi upotea kupitia kichwa Hii unifanya nijisikie mwenye faraja na kuepuka magonjwa yanayotokana na baridi Kofia hunipa uhuru wa kuchagua mwonekano wangu Kuna siku napendelea mwonekano wa kawaida na siku nyingine napendelea mwonekano wa michezo au wa kisasa. Kofia hunisaidia mwonekano kwa uraisi bila kubadilisha mavazi. Hoja nyingine ni kwamba kuvaa kofia huniongeza kujiamini katika maeneo yenye watu wengi. Wakati mwingine mtu anapokuwa katika mkusanyiko mkubwa. Kofia unipa nafasi ya usalama na faraja, kana kwamba inanipa nafasi yangu binafsi. Pia, kofia unisaidia kulinda nywele zangu. Huziweka salama dhidi ya vumbi, jua kali, uchafu mwingine wa mazigira. Hii ni kunisaidia kudumisha usafi na afya ya nywele. Kofia pia ni ishara ya maandalizi na umakini. Mtu anayebeba au kuvaa kofia mara nyingi huonekana kama mtu anayejiandaa kukabiliana na mazingira. Hii unifanya ni jione kama mtu anayejali maelezo madogo lakini muhimu kwa maisha. Kwa kuhitimisha, kuvaa kofia kwangu si suala la mtindo pekee, bali ni mchanganyiko wa ulinzi, utambulisho, faraja na kujiamini. Hoja hizi zote kwa pamoja zinaonyesha kwanini napenda kuvaa kofia na kwanini imekuwa sehemu muhimu katika maisha yangu ya kila siku.

Je unapenda kukimbia Ndio napenda kukimbia Kwanza kabisa napenda kukimbia kwa sababu hunisaidia kuboresha afya ya mwili kukimbia huimarisha moyo mapafu na misuli ya miguu ninapokimbia mara kwa mara nahisi pumzi yangu inakuwa bora na mwili wangu unapata nguvu zaidi Pia husaidia kudhibiti uzito wa mwili na kuongeza stamina Pili, kukimbia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Wakati wa kukimbia, akili yangu hupata nafasi ya kupumzika kutokana na mawazo mengi ya kila siku. Hata nikiwa na changamoto kazini au masomoni. Kukimbia hunisaidia kutulia na kurudi nikiwa na mtazamo mpya. Tatu, napenda kukimbia kwa sababu ni zoezi rahisi na halihitaji vifaa vingi. Unahitaji viatu tuu vinavyofaa na unaweza kukimbia karibu popote, barabarani, uwanjani au bustanini. Urahisi huu hunifanya niweze kukimbia wakati wawote bila maandalizi magumu. Nne, kukimbia hunipa muda wa kuwa na mimi mwenyewe. Kuna nyakati napenda kukimbia pekee yangu nikisikiliza pumzi zangu au muziki. Muda huu unisaidia, kutafakari, kupanga mawazo na kujitambua zaidi. Tano, kukimbia huniongezea nidhamu na kujituma. Kuamka mapema au kupanga muda wa kukimbia kunahitaji kujidhibiti. Kadri ninavyoendelea kukimbia mara kwa mara. Ndivyo ninavyojifunza kuwa na nidhamu katika mambo mengine ya maisha yangu. Sita, kukimbia hunifanya nijisikie mwenye furaha na kuridhika. Baada ya kukimbia, hupata hisia ya mafanikio na raha ndani yangu. Mwili hutoa kemikali za furaha zinazofanya nijisikie amani na tabasamu. Saba, kukimbia hunipa nafasi ya kushirikiana na wengine. Wakati mwingine hukimbia na marafiki au kujiunga na kikundi cha wakimbiaji. Hii huongeza motisha, hujenga urafiki au kufanya zoezi liwe la kufurahisha zaidi. Nane. Kukimbia hunisaidia kujiweka malengo nafsi. Ninaweza kujiweka lengo la kukimbia umbali fulani au muda fulani. Kila ninapofikia lengo, hujifunza kujivunia jitihada zangu na kujiamini zaidi. Kwa kuhitimisha, ndio napenda kukimbia kwa sababu hunisaidia kiafya, kiakili na kihisia. Kukimbia ni zaidi ya zoezi kwangu. Ni njia ya kujitunza, kujitambua na kuimarisha maisha yangu ya kila siku.

Jee unapenda kujaribu teknolojia mpya Ndiyo napenda kujaribu teknolojia mpya Kwanza kabisa teknolojia mpya hunipa nafasi ya kujifunza mambo mapya Kila teknolojia huja na maarifa mapya mbinu mpya au njia bora zaidi za kufanya mambo Ninapojaribu teknolojia mpya uhisi akili yangu inachochewa kufikiri kwa upana na kunisaidia kuendelea kukua kielimu na kiakili. Pili. Napenda teknolojia mpia kwa sababu huongeza ufanisi. Programu mpya. Vifaa vipia au mifuno mipia hufanya kazi iwe rahisi na ya haraka. Kwa mfano, teknolojia hunisaidia kuwasiliana kwa huraisi, kupanga kazi na kupata taarifa kwa wakati mfupi. Hii unifanya nitumia muda wangu vizuri zaidi. Tatu. Kujaribu teknolojia mpia huu nijengea uwezo wa kubadilika dunia ya sasa hubadilika kwa kasi na mtu anayependa teknolojia mpya huwa tayari kukabiliana na mabadiliko Tabia hii unisaidia nisiogope mambo mapya bali kuyakubali kwa ujasiri Nne, teknolojia mpya huu nifanya nijisikie nipo sambamba na ulimwengu wa kisasa Ninapojua kutumia teknolojia za kisasa na hisi ninaelewa kinachoendelea duniani na siko nyuma kimaendeleo. Hii uongeza kujiamini kwangu hasa katika mazingira ya kazi au masomo. Tano, teknolojia hunifungua macho kuona fursa mpya. Kupitia teknolojia mpya, ninaweza kugundua fursa za biashara, elimu mtandaoni, au njia mpya za kujiajiri. Hii unifanya niwale mbunifu na mwenye mawazo ya mbele. Sita, kujaribu teknolojia mpya hunisaidia kutatua matatizo kwanjia rahisi. Teknolojia nyingi hutengenezwa ili kurahisisha maisha ya binadamu. Ninapozitumia napata suluhu za changamoto za kila siku kama usafiri, malipo au mawasiliano. Saba, teknolojia mpya hunifanya niwe mbunitu mbunifu. Vifaa na programu hunipa nafasi ya kuunda vitu vipia. Iwe ni kuandika, kuchora, kubuni au kupanga miradi. Ubonifu huu unifanya nijisikia nimeridhika na kazi ninayofanya. Napenda teknolojia mpya lakini kwa kiasi. Kujitahidi kutumia teknolojia kwa busara bila kuruhusu maisha bila kuruhusu itawale maisha yangu. Hii unisaidia kudumisha uweano kati ya teknolojia na maisha yangu ya kawaida kujaribu teknolojia mpya kuna faida nyingine muhimu sana kwangu teknolojia mpya huniongeza ujuzi waki digitali katika dunia ya sasa, ujuzi wa teknolojia ni muhimu sana katika ajira, biashara na hata maisha ya kila siku kujaribu teknolojia mpya huongeza uwezo wako wa kutumia mifumo mbali mbali na kubaki kwenye ushindani. Teknolojia hunirahisishia mawasiliano na watu wambali. Kupitia programu mpya za mawasiliano ninaweza kuwasiliana kwa urahisi na familia, marafiki au washirika wakazi walioko sehemu tofauti za dunia. Hii uimarisha mahusiano na kupunguza umbali. Hoja nyingine ni kwamba teknolojia mpya husaidia kufuatilia maendeleo yangu binafsi Kuna programu za kufuatilia afya mazoezi matumizi ya muda au malengo kutumia teknolojia hizi hunisaidia kujitathmini na kujiboresha kila siku Zaidi ya hayo teknolojia hunifundisha kuwa mvumilivu na mtafiti Sikila teknolojia mpya ni rahisi kutumia mara ya kwanza Kupitia changamoto za kujifunza, kujifunza subira, uvumilivu na kutokata tamaa Pia kujaribu teknolojia mpya hunipa mtazamo mpana wa dunia Hunitambulisha na tabanduni tofauti, taarifa za kimataifa na njia mbalimbali za kimaisha Hii unifanya niwe mtu anayeelewa na kukubali tofauti Kwa hii.